Mimi aina mziki naopenda ni mziki ya bongo flavor na msanii ambaye ninampenda ni Juma Jogsi Napenda wimbo wake kwa sababu huwa nasikiliza mara nyingi muda ambao ninataka kujiliwaza na kutuwa mawazo Kwa hiyo ndo msanii peke ambaye napenda kumsikiliza na najisikia vizuri sana nikisikiza muziki kwa sababu unaniliwaza.

Kwa mimi, napendelea sana mashati, au naeza kusema shati, tena likiwa la mikono mirefu, napenda shati kwa sababu linakuonyesha nadhifu, na mara nyingi, tunatumia kwa ajili ya ya kama nguo ya kikazi, au na kiofisi, ukienda mikutanoni, au ukienda kwenye, labda kutoa mada fulani, kufundisha, ninapenda hivo.

Kwa mimi nishawai kutumia ramani kwenye kusafiri. Ambapo ilikuwa ni kwa kutumia mtandao unaitwa Google. Kwa hiyo Google Map. Pale ndo huwanga naweka sehemu nayoanzia na sehemu nayomalizia kuenda. Yaani sehemu nayotoka na kuenda. Kwa hiyo pale huwa ananielekeza vizuri hasa kama ni safari za mikuani. Kutoka mkwa moja kuenda nyingine.

Mimi napendelea msimu wa joto. Kwa sababu baridi, kipindi cha baridi, inakuwanga kidogo kuna changamoto. Kuna kuwa kuna magonjwa kama kifua, mafua, na pia hata kuamka asubuhi inakuwa kidogo ni tatizo. Kwa sababu, kuna kuwa kuna baridi sana, mpaka uchemshe maji ya moto, ndio uweze ukaoga. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni chagamoto.

Programu ambayo ya simu ambayo natumia kila siku ni WhatsApp na sehemu ya kupiga simu. Kwa hio hizo ndio programu mbili ambazo natumia zaidi kwa ajili ya mawasiliano kwenye simu yangu kila siku lakini angalau WhatsApp huwa naitumia mara kwa mara.

Wakati wa baridi kali hua napenda kunywa chai sana ili kuupa mwili wangu joto pia kuhakikisha navaa mavazi mazito ili yanikinge na baridi na pia kipindi cha baridi ni kipindi kizuri kwa kwa ajili ya matembezi matembezi yaani namaanisha mazoezi Unaeza ukatoka kwa kutembea sana sana kwa kutembea unatoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine Unaeza ukatoka muda wa asubuhi au ata muda wa jioni ambao umida saa kumi ambapo kawaida huwa na jua kali Lakini kipindi cha baridi kuna kuwa hamna jua kali.

Kinachonipa motisha kazini ni mazingira mazuri ya kazi na vitendea vya kazi viko, vizuri na vya kisasa. Kwa hiyo inanifanya mimi nifanye kazi yangu kwa ari nzuri na pia bila kuchoka na kwa utulivu zaidi.

Naweza kuishi siku moja, hata zaidi ya siku moja bila teknolojia, Kwa sababu, kuna muda mwngine huwa tunaelekea kijijini, ambapo hakuna mtandao, hata simu yenyewe huwezi kutumia, kwa sababu ya hakuna umeme, kwa hiyo chaji inakuwa pia inakata, kwa hiyo unaweza kuishi na siku zikaenda.

Mimi napenda kuendesha baskeli lakini japo ni muda mrefu sasa toka niache kuendesha baskeli. Nilikuwa naendesha baskeli nikiwa na umri mdogo, nikiwa shule ya msingi, hapa kati ya miaka kumi na mbili kushuka chini. Ndo nilikuwa kipindi ambacho naendesha baskeli.

Study ya muhimu zaidi kakazi yangu, ni study ya kutumia kompyuta. Kwa hiyo nina inabi yani ni ndo study muhimu ambayo kwa st muhimu zaidi. Kwa sabu, mara nyingi, huwa natumia kompyuta, ili kufanya kazi zangu. Kwa hiyo hiyo ndo study muhimu zaidi kwenye, kazi yangu ya za kila siku ofisini.

Kabla kulala jioni, huwa kwanza namshukuru mungu kwa siku ambao amenipa, pia huwa napenda kuangalia kitu gani ambacho nimekifanya kwa siku nzima, yani kufanya tathmini ya siku yangu, na kuoga, kupiga mswaki, kisha ndio niingie kulala.

Changamoto nazo kutana nazo ofisini ni pamoja na uhaba wa vifaa vya kufanyia kazi, mchendea kazi, mda mwingine mtandao ambayo ni interneti, na mara nyingine ni ukosefu au ucheleweshaji wa mishahara. Izo ndo changamoto tunazo kutana nazo.

Mimi napenda kuongea na pia napenda kuandika. Inategemea sasa hapo. Kwa mfano, nikiwa nasoma kitabu kuhusu mada fulani au kitabu kama kitabu nikiwa nasoma. Ili kupata zero pointi, huwa naandika pembeni. Na pia kwenye kuongea, pia napenda kuongea kutoa sasa kile kitu ambacho ni nakifikiria kichwani. Huwa napenda kuongea, napenda na pia na kuandika.

Kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia ambayo siipendi ni kuosha vyombo. Kuosha vyombo kunaniudhi, yaani kwa sababu unakuta kila muda unatakiwa uvioshe. Vinatumika asubuhi mchana na jioni, kwa hivo vinakua ni vingi, ndo maana sipendi kuosha vyombo.

Katika jamii yangu huwa na shiriki katika mambo mbali mbali mfano katika mikutano ya kimaendeleo kuna kueko na shughuli za kijamii mfano harusi alafu pia na kwenye misiba umeona kwa hiyo hapo ndio na na namna navyoshiriki katika jamii.

Haa, hesabu unapenda kwa sababu ina lahisha mambo mengi naipenda. Mfano, ata kwenye kwa hesabu hela, upige hesabu ya kwamba umetumia shingapi, faida kwa shingapi, kwa tunaona hapo kuna umuhimu wa kwa hesabu. Kwa hiyo ndo, maana naipenda hesabu.

Shughuli zangu na kupendeza ni kupika pamoja na usafi. Napenda kupika chakula kizuri, chenye ladha nzuri, cha kupendeza. Lakini pia napenda usafi, ndani kwangu ninapofanya usafi, pawe pasafi na pawe pananukia. Kwa hivyo hizo ndo shughuli mbili ambazo napendezwa nazo.

Aina ya keki ambayo nayopenda ni keki ya kuoka, ambayo inapikwa kwa jili ya sherehe, mfano ya harusi, ya birthday, siku ya kuzaliwa, hata ya asi and of. Kwa hiyo ni inakeki ambao naipenda kwa sababu ni laini na ina sukari nzuri na pia isipambwe yaani isitiwe maurembo juu iwe yenye kama enye huwa napendelea sana.

Mimi napenda sana kupika, napenda sana kupika kwa sababu naeza kusema hiyo ni ujuzi wangu mwingine. Napenda huwa pia najifunza kwenye channel mbali mbali, mfano za youtube, kwenye instagram, wanaopika nami najifunza kuchagua na najifunza na kujaribu mapishi mapya kila siku. Kwa hivyo mimi napenda kupika na napenda chakula kitamu.

Kuongeza uzawishaji wangu mimi, huwa napenda kujifunza, na najifunza zaidi kutoka kwa watu wengine, na pia na nafanya kwa bidii, nafanya kazi kwa bidii, nisifanye kazi kwa uvivu. Kwa hiyo, naona ndo inaniongezea sana uzawishaji wangu kaziini.

Wakati wa likizo mara nyingi ni wakati wangu wakupumzika, napenda sana kujumuika na familia yangu, kuangalia kitu gani kilipungua, mimi nikiwasipo, na wapi pa kukazia katika malezi, katika maendeleo, yangu binafsi na ya familia. Kwa hiyo, wakati wakilikizo, mimi ndo na najistawisha hivyo labda kwenye mambo ya kifamilia tu.

Tunapokuwa na furaha nyumbani, huwa tunatoka kuenda kutembea, tunaeza tukaenda mkahawani, tukale chakula kizuri, au tunaeza tukaenda bichi kwa ajili ya kuogelea na kupunga upepo wa bahari, hayo ndiyo zaidi ambayo tunayofanya, au tunanunua, tunaenda kufanya manunuzi, yaani ilimradi kujifurahisha.

Mimi napenda filamu ambazo zinaelimisha zaidi kwa mfano za kisayansi za kuchekesha pia napenda drama kidogo za mapenzi pia napenda za ngumi sipendi kwa hizo ndo filamu ambazo mimi na zipenda.